Wali au ugali, maa, maa, haa, magumu. Ni vigumu kuchagua, kati ya wali au ugali. Napenda wali, tena napenda ugali. Ila tuseme kwa sana, huwa naandaa ugali sana. Sio kwamba sipendi wali lakini, napenda kuandaa ugali sana. Hivo, napenda ugali kidogo, zaidi ya wali.

Huwa sihisi kitu maanake sana sana utapata nimefika kama ni kusubiri kwenye mstari kunao ambao tayari walishanitangulia, unaona, hivo ni vizuri ningoje hadi wakati wangu ufike nikahudumiwe hivo basi wakati naposubiri kwenye mstari huanga nina subira maanake najua wakati wangu utafika nihudumiwe niondo niondoke.